Naam nimeenda kwenye tamasha la muziki mara mingi sana. Mara ya kwanza kuenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa nilipokuwa kidato cha kwanza. Katika tamasha za muziki kuna mambo mengi yanafanyika. Kuna watu wanacheza kayamba, kuna watu wanaimba, kuna watu wanacheza. Ni sehemu nzuri sana ama ni mahali pazuri sana kuenda kutembea na unafurahia sana kuenda kwenye tamasha la muziki. Mimi napenda sana tamasha la muziki na ningependa hata kurudi huko.